Nguvu sangu kazini ni kama kuongoza na kuelimisha timu, nguvu yangu kuu ni kuongoza watu na kuwawezesha kufikia malengo ya pili kufanya maamuzi bora. Kama menenja ni muhimu kufanya maamuzi bora ambapo ni busara yakiwa na manufaa ya kampuni na timu. Tatu kuwasiliana kwa ufanisi, mbinu moja ya nguvu muhimu kwa sababu bila mawasiliano mazuri kazi haiwezi kufanyika visuri. Nne kusimamia mabadiliko nashiriki. Katika mazingara ya kazi, mara nyingi kuna mabadiliko na shinikizo la muda. Tano ni motisha na ujenzi wa timu. Kazi yangu kama maneja ni kuhamasisha timu yangu. Hii inasisha kuelewa motisha ya kila mmoja na kujenga mazingara ya kazi yanayafanya watu waonyeshe juhudi na kujitolea.

Napendelea android, android ni open source ambayo inamanisha kuwa inaruhusu watu kupinasisha na kufanya marekebisho kwenye simu yao. Hii inawapa watumiaji uhuru wa kuchangua mfumo ya mwonekano kuongeza uchex au kubadilisha programu kwa urahisi. Pia android ina kifaa cha uchanguzi mkubwa kuliko mifumo mengine ya simu. Kuna simu kutoka kwa kampuni mbali mbali kama samsung Google Xiomi na zingine na hiyo mtu anaweza kuchagua simu ambayo inafaa budget na mahitaji yake.

Mimi napenda sana chakula ya pilau na kuku. Huu ni mchanganyiko wa ladha tamu na viungo vyenye harufu nzuri. Pilau linapochomwa na viungo vya kienyeji kama tangawizi garlic. Alafu linapikwa na mafuta ya samaki au nyama linakuwa la kupendeza kabisa. Kuku anapopikwa kwa ustadi kama na mchuzi mzuri ni kitamu. Pasi panapowekwa pamoja na pilau unapokea mlo wa pekee. Kuku pia anaweza kutengeneza kwa namna nyingi kama vile kukaangwa au kuchemshwa kwa viungo vya shamba. Kuku na pilau ni chakula kinachoweza kufanywa kwa sherehe au kwa chakula cha kila siku.

Maendeleo ambayo ningependa kuwana katika jamii kama elimu bora kwa wote. Kila mtoto apate fursa ya kupata elimu bora bila kujali hali ya familia wanaoishi. Pili kila mmoja awe na afya bora kupatikana kwa huduma bora za afya kwa kila mtu. Asa kwenye maeneo mbali ambapo huduma za afya ni hapa. Tatu, usawa wa kijinsia kila mtu iwe na mvulana au msichana. Napata fursa sawa katika masomo kazi maisha ya kijamii bila kubaguliwa. Nne, ulinzi wa mazingira. Jamii inachukua hatua zaidi ya kulinda mazingira kwa kupunguza uchafu wa mazingira kupanda mti na kutumia nishate mpadala. Tano, viongozi wanaowajibika. Viongozi wa jamii wanaonyesha uungozi bora uwachibikaji na uwasi na ambao wanajali maslai ya watu.

Mapumziko kazini nafanyanga mambo kadha, baadhi ni kama kunywa maji au kinywaji cha kuburudisha. Kunywa maji ni muhimu kwa afya yako lakini inaweza pia kujirudisha kwa kinywaji chako ambacho napenda. Kutembea kidogo. Katika mapumziko huwa natembea kidogo matembezi mafupi ambayo huongeza mzunguko wa damu na kupunguza uchovu wa kifafa. Tatu, kusikiliza msiki. Ikiwa niko peke yangu naweza kusikiliza mziki ambayo hupunguza mizozo ya akili.

Hapana, sidhani kama ningependa kutembea msitu, ingawa ni nsuri kuwa na asili karibu, kuna vitu vingi ambavyo vinafanya niwe na wasiwasi, kwa mfano wanyama hatari au hata kupotea kwa urahisi. Ingawa msitu unaweza kuwa na mandhari mzuri na ya kutuliza, mimi nadhani napenda kuwa na sehemu salama na wazi, kama eneo au mchichi au maeneo yanayozungukwa na barabara.

Mi napenda kununua vitu jumia. Jumia hii ni moja ya maduka ya mtandao maarufu hapa Afrika hasa nchini Kenya. Na ina bidhaa nyingi mbalimbali kama unguo viatu vifaa vya kielektroniki, fyombo fya nyumbani na vitu vingi fya kila siku. Jumia ni kama Amazon ya Afrika. Inatoa bidhaa nyingi kutoka kwa wausaji mbalimbali na unawesa kufanya manunusi kwa urahisi kupitia simu yako au kompyuta. Kupata bidhaa kwa bei nsuri na mara nyingi wanakuwa na offers au Discount sinazofutia.

Nadhani kwuanzisha biashara ni jambo muhimu sana kwa sababu kuna faida nyingi zinazotokana na kuwa na biashara yako mwenyewe. Umuhimu ni kama uhuru wa kifedha. Biashara yako inaweza kuwa chanzo kikubwa cha mapato. Pili mafanikio ya kibinafsi kuanzisha biashara ninjia nzuri ya kufikia malengo yako ya kibinafsi. Tatu kuleta upungufu wa mawazo na biashara yako inaweza kuwa chukua la kuonyesha upunifu wako na kuleta mawaso mapya kwa jamii. Nne, wajiri wengine. Biashara yako inaweza kuwa chanso cha achira kwa watu wengine. Hii inawezesha kutoa mchango kwa jamii na kusaidia kupungusa kiwango cha ukosefu wa ajira. Tano, fursa ya kujifunza. Kwansisha biashara ni mchakato unaoendelea wa kujifunza. Kuna masomo mengi ambaye unapata kuhusu fedha, usimamisi masoko na hata uongonzi wa watu.

Ndiyo, napenda musiki sana wa chadi. Musiki wa chadi unakubaliana sana hurithi wa utamaduni na kila aina ya musiki wa chadi inaumoja wakipekee. uKichumuisha ala sa musiki, midundo na sauti sa kipekee, sinazo wakilisha jamii fulani. Kwa mfano, musiki wachadi wakiswaili kama file tahara. Pongo, flavors ya samani au ata musiki. Wa asili kutoka sehemu mbali mbali sa Afrika ni ya kipekee na yenye ngufu kubwa ya historia na kidamaduni.

Mishahara yangu ya kila siku napanga kwa kuzingatia mambo kama vile usimamisi wa wakati. Kupanga wakati ambapo ni vizuri ili niweze kutimiza majukumu yangu ya kila siku kama vile kufanya kasi kusoma na kufanya mazoezi na kukutana na watu. Pili nafuata malengo yangu. Kujiwekea malengo ya kila wiki na kuhakikisha, mimeyatekeleza. Hii inaweza kuwa ni malengo ya kazi au miradi ya kiuchumi. Pili, uchambuzi wa matokeo. Nachunguza na kufanya tathmini ya kazi ili kubaini ni wapi naweza kuboresha kazi yangu vizuri. Nne, kuboresha mahusiana. Najenga mahusiano mzuri na wenzangu wateja na familia na ni sahemu ya biashara kila siku. Kwa hiyo.

Minapenda aina mbali mbali za filamu kama vile sayansi ya uongu filamu zinazo chunguza mustakabali ya dunia au teknolojia kama inception au the matrix. Pili napenda za fantasy. Nazo pia zinafuvutia kama harry potter au the lord of the ring zinauhusiano waajabu na nguvu wakipeke ulimwengu wakichawe na viumbe viajabu. Tatu napenda the action. Filamu za vitendo kuni mapigano makali na matuio ya haraka kama Avengers Mission Impossible. Nne, napenda za animation. Izi pia ni za kufurahisha haswa, biksa na studio kipiro. Filamu kama Spritted Away or Toy Stories zina ucheshi na ujumbe mzito sana.

Ndiyo, mimi napenda kusoma gazeti ya The Standard. The Standard ikona umuhimu kadhaa kwanza inaleta habari ya kila siku. Gazeti hili linatoa habari za kila siku kuhusu matokeo makubwa ndani ya inchi na inje ya inchi. Pili, udibithi wa habari. The Standard linatoa habari zinazo kubaliana na zilizo bitwa thiwa kwa umakini. Hii inisaidia kuzuia taifa ya uongo. Tatu utoa abari za elimu gaseti hili pia linatoa sehemu za elimu makala za ushauri na maoni kutoka kwa wataalamu nne kujua tendakazi za siasa na uchumi gaseti hili linatoa uchambuzi wa siasa na kiuchumi jambo ambalo linawasaidia wanainchi kuelewa mabadiliko ya kisiasa na pia jicho ya kudibiti mali zao.

Kuweka afya nzuri ni jambo la maana sana. Hizi ni mambo ambazo mimi hufanya ili kuweka afya yangu iwe bora. Kwanza nala chakula bora hakikisha unapitia mlo bora na wenye virutubisho kisha unapata matunda mboga proteini samaki kuku au maharagwe. Na mafuta yenye afya. Pili mazoezi mazoezi ni muhimu kwa afya na mwili na akili. Mazoezi madogo madogo kama kutembea au kukimbia kidogo kila siku yana faida kubwa kwa moyo misuli na akili. Tatu nalala usingizi wa kutosha. Nalala masaa saba kila siku. Huu ni muhimu ili mwili upate muda wa kupona na kuchaji nishati kwa siku inayofuata ukosefu wa usingizi unaweza kuadhiri afya kwa njia mingi. Nanywa maji mingi. Nahakikisha nimekunywa maji ya kutosha, maji husaidia katika ufanyikazi, wa viungo vyetu na inasaidia usawa wa mwili mzima.

Wakati wa msongo wa kasi, mimi huwa najaripu kujipumzisha kidogo, hata kama ni kwa dakika chache tu. Hii inanisaidia kupunguza mkaso, huwesi kujua, lakini wakati mwengine ni muhimu kufanya mapumziko ya kawaida ili kuepuka kuchoka kupita kiasi. Hii pia inanisaidia kupanga fipaumbele fyangu ili niweze kukamilisha kasi muhimu kwanza. Ningeshauri pia kuangalia ratipa yangu ili wakati wa kupumzika niwe nishamaliza silizo pora kwanza. Pia kusungumza na mtu mwingine kuhusu kinajonisumbua inawesa kunisaidia ili kupata mtasamo mpya na kupunguza msingo wa mawazo.

Ndio, napenda sana kuendesha baisikeli na inanifurahisha sana hasa wakati wa majira ya joto. Ninapenda kuendesha kwa njia za kijiji au hata maeneo ya milimani. Kwa sababu, hewa safi na maoni mazuri yananifanya niwe na furaha. Pia ni njia nzuri ya kujitunza na kujifurahisha kwa wakati mmoja.

Ndiyo, mimi napenda kuimba. Kuimba kanaweza kuwa njia ya kujieleza, kupunguza msongo wa mawazo, na pia kufurahia mziki. Wakati mwingine, kuimba kunaweza kutoa hisia ambazo maneno yako pekee hayawezi. Zaidi ya hayo, kuimba na kushiriki mziki na wengine, ni njia nzuri ya kujenga, urafiki na kuelewa tamaduni tofauti. Napokuwa unapenda kuimba, waweza pia kujifunza kuhusu stadi, wa kipekee, ushirikiana na maadili ya bidii katika kufikia malengo yako.

Mimi napenda kuongea zaidi. Kuongea, kunanifanya niweze kushirikiana na watu kwa njia ya kipekee na kujua hisia zao, mawazo yao na uzoefu wao. Pia kuongea, husaidia kuelewa muktadha wa kila mtu na kujua jinsi ya kujibu kwa usahihi. Ikiweza kuelezea zaidi, mazungumzo ya moja kwa moja na mtu mwingine, hukua mzuri sana. Kwa mfano, kuzungumza na mtu kuhusu, ndoto zao, changamoto, au mambo wanayofurahia, kunanipa fursa ya kujua zaidi kuhusu wao na kuelewa mitazamo yao katika vitu tofauti tofauti. Kuongea pia huwezesha mtu kupata majibu ya chochote wanachotaka papo hapo.

Mimi napenda kuchora sana. Kuchora ni sanaa inayoweza kutoa njia ya kujieleza ambapo mtu anaweza kuonyesha hisia mawazo au maoni yake kupitia michoro. Inatoa nafasi ya kuwa mbunifu na kutumia mawazo kwa njia ya kipeke. Kwa upande mwingine, kuchora kunaweza kuwa njia ya kujistarehesha au hata kutuliza akili. Kuchora inasaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu inafanya mtu awa makini kwa kile anacho kichora. Hii ni kama aina ya mazoezi ya akili ambapo unaitaji kutumia umakini na upunivu wako. Pia, michoro inaweza kuwa sehemu muhimu ya urithi wa dhamaduni za jamii. Watu hutumia michoro kuhamasisha kutua uchumbe au ata kumbukumusa historia. Kwa hivyo.

Mimi huenda mahali pa ipada mara moja tu chumapili kanisani. Kanisa ni sehemu muhimu sana kwa wakristo. Chumapili ni siku ya ibada ya wakristo wengi. Ambapo wanakusanyika kanisani kwa ajili ya kusikiliza neno la mungu kuomba na kuungana na wengine katika jamii ya imani. Mbali na jumapili, wengine wanaenda kanisani kwa ibada ya nyakati maalumu kama file siku sa sikukuu za kidini arusi au masishi.

Simu yangu inatumika kwa njia mingi, zaidi naitumianga kwa mawasiliano. Simu ni njia kuu ya kwasiliana na familia marafiki na wengine. Iwe ni kwa kupiga simu, kutuma ujumbe au kutumia mitandao ya kijamii. Simu hufanya mawasiliano kuwa rahisi na ya haraka. Pili natumia katika elimi. Simu nyingi sana zinatumika kama zana za kujifunzia. Kwa kutumia programu ya kielimu, video, za mafuno na hata mazungunzo. Tatu, simu hutumika katika burudani. Simu hutumika sana kwa kusikiliza mziki kutazama video, kucheza mchezo na kuangalia filamu. Hii inawapa watu furaha kupunguza stress. Nne, husaidia katika usimamizi wa ratiba. Kwa kutumia kalenda ya simu, naweza kupanga na kufuatilia ratiba yako. Mikutano na matukio muhimu hivyo husaidia kuwa na nidhamu kuzingatia majukumu.

Mara nyingi wikendi napenda kutembea kwa miguu au kuenda kwa matembezi ya nje, hasa kama kuna maeneo ya asili kama mbuga au milima karibu. Hii inakuwa njia nzuri ya kupumzika, kuwachilia mawazo na kufurahia hewa safi. Kwa mfano, nikienda kutembea kwenye hifadhi, huwa na furaha kuona wanyama, miti na maua. Hii pia inanisaidia kuwa na mtazamo mzuri na kujiweka kwenye hali ya utulivu. Mwingine ni kutembelea maeneo ya nchi kama mabaki au maeneo ya kihistoria ambapo naweza kujifunza vitu vipya au tu kufurahia mandhari nzuri.

Ndiyo, mimi napenda kufaa kofia. Umuimu wake ni kama kukinga diri ya jua. Kofia ni njia nzuri ya kujiunga na mionzi ya jua hasa wakati wa michwano. Pili ni mtindo wangu. Kofia zinaweza kuwa kipengele muhimu cha mtindo. Tatu, natumia kofia kujieleza. Kofia pia inaweza kuwa njia ya kujieleza. Watu wanapenda kuchangua kofia kulingana na hisia zao au utu wao. Nne natumia kukinga dhidi ya baridi katika maeneo ya baridi kofia ni muhimu sana kwa kulinda kichwa na kusaidia masikio kwa baridi kali hii inasaidia kudumisha joto mwilini kofia pia ni fitu fya kasi au mcheso wakati mwingine kofia inatumika kwangu kama sehemu ya sare ya kasi kama vile kwa askari madaktari au wafanyikasi na wengine weko.

Mimi upata habari zangu kutoka simu ya mkono natumia uwezo wa apps kama Google, Twitter au Instagram kupata habari kwa haraka ama kupitia tofuti maarufu za habari kama BBC, CNN au ata kurasa za mitandao za kijamii zinazo andika kuhusu mambo ya sasa. Pia unaeza kupata habari katika magazeti hata ya The Standard na minginezo.

Ndiyo. Napenda mauwa. Maua inapendeza sana na yana maana nyingi. Hata ya naweza kuonyesha hisia na hali ya watu. Kuna aina nyingi ya maua na kila moja lina uzuri wake. Mimi napenda aina ya maua ya waridi ambalo linajulikana kwa uzuri wake na maana ya mapenzi. Pia kuna lili ambazo ni maua mazuri yenye harufu nzuri na mara nyingi yanatumika kwenye sherehe na hafla rasmi.

Napenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ina toa faida nyingi kama vile haraka na ufanisi. Kuandika kwa kompyuta ni haraka zaidi ni haraka sana kuliko kuandika na mkono. Pili, huhifadhi na upatanifu. Mandisha nayoweza kuwekwa kwenye kompyuta yanaweza kuhifadhiwa kwa urahisi ya kawa na nakala za ziada kwenye diski au kwenye cloud. Tatu, usahihi wakisahishi. Kompyuta inatoa programu za kusahihisha ambazo zinaweza kusaidia kupunguza makosa, zaki sarufi au heru. Nne, ubunifu wa ziada. Kompyuta inatoa changuzi za kuzingatia picha mchoro na video kwa urahisi. Tano, kufikia rasilimani nyingine. Kompyuta inaruhusu kuunganishwa kwa haraka na rasilimali za mitandao kama vile maktaba, video au mafunzo. Ambazo zinaweza kusaidia kuongeza ufanisi na ubora wa mandiko yako.

Mimi napenda ac. Ni muhimu sana hasa kwenye majira ya joto au maeneo yenye joto kali. Inasaidia kuleta hewa baridi kuondoa unyefunyefu na kuboresha ubora wa hewa ndani. Ni muhimu kwa afya kwani hewa safi na baridi husaidia kupunguza athari ya matatizo kama vile joto na kupita kia au pumu. Pia inapozunguka hewa nzuri. Ac inaweza kuzuia kujaa vumbi na bakteria ambayo inasaidia kupunguza allergies au matatizo ya kupumua.

Wakati walo walikiso, nafanya mazoezi. Hata kama huna mipango mingi. Kufanya mazoezi ya mwili ni njia nzuri ya kusta. Wisha, unaweza kufanya matembezi kuogelea au hata kuenda kwa gym. Meditation, hizi ni mbinu nzuri za kupunguza mzongo wa mawazo na kujiskia vizuri kimwili na kiakili. Tatu, kulala ya kutosha. Ikisa ni muda nzuri ya kulala vizuri na kupata usingizi na kutosha. Nne, kujifunza vitu vipya. Kujifunza ujusi mpya labda unafutiwa na kuchora kupika picha kujua jinsi ya kupika au ata kujifunza lugha mpya. Kusoma vitabu asa vile vinavyo kuvutia. Nde, kusisha familia na marafiki. Kutoka kwa matolea familia. Huo ni wakati msuri wa kupumsika na familia yako kama vile kuenda kwenye safari ya pamoja au kufanya shugli za furaha pamoja.

Nimio wakati wa usiku nakaa mbaka sa nne. Huo ndio wakati ambapo nimemaliza chakula jangu cha usiku. Hapo ndo nakaa nikitafakari jinsi siku ilivyoenenda na mambo ambayo yameteneka usiku mzima. Pia nakaa nikipanga mambo yangu ya kesho na vile nitakavyo endeleza biashara ya siku ijaye.

Kampuni nyingi za teknolojia ni maarufu kwa ubora wao na uvumbuzi. Kila moja ni, ina maeneo yake ya nguvu. Baadhi ya kampuni ninazo amini ni kama. Apple. Apple ni maarufu kwa ubora wa bidhaa zake kama iPhone, Mac na Apple Watch. Inazingatia sana kubuni na uzoefu wa mtumiaji. Pili, Google. Inatambulika sana kwa utaaluma wake wa kutafuta mtandaoni lakini pia wana bidhaa kama Android, Google Cloud na vifaa vya Google Home. Tatu, kuna Microsoft. Microsoft inajulikana kwa programu kama Windows na Office lakini pia wana nguvu kubwa katika wingu kupitia Microsoft Ashwa. Tena kuna Tesla. Tesla kampuni ya magari inatengenezaa teknolojia ya kisasa ya magari ya umeme na pia wanafanya kazi kubwa katika teknolojia ya umeme wa jua na kuhamasisha, kuhamasisha nishati mbadala.

Tabia inayonichukisa kwa mtu ni kama mtu anapokuwa mropoko. Kachi mpenda kukombana kila wakati au anafyotenda mambo kwa kujali maslai yake tu pila kujali ya ile ya wengine. Hiyo inaweza kuwa mbaya sana. Kwa upande mwingine, kila mtu ana tabia na mitindo yake ya kipekee na mara nyingine ni visuri kuelewa sababu za nyuma ya tabia za wengine.

Mimi naenda maktabani mara mbili kwa wiki. Kila wakati nikienda najihakikishia kuwa najifunza vitu fipya na kufuata masomo yangu visuri. Maktaba ni sehemu nzuri ya kujifunza na kufanya kasi yako kwa umakini bila usumbufu. Kuna mambo muimu ambayo yanafanya kuwa na sehemu ya maktaba kuwa bora kwa masomo yako. Kwanza, masoezi bora ya kusoma. Maktaba inakupa nafasi ya kusoma pila kilele. Pili, upatikanaji wa fitabu na raslimali. Maktaba ina fitabu fya siada na vifaa fya kuchifunza ambavyo. Sinaweza kusaidia kuongeza ufahamu. Tatu, muda wa kutulia na kufanya kasi yako. Naweza kutumia muda huo kufanya kasi bila distraction yoyote.

Mambo kadhaa yanafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri. Kwanza mawasiliano bora. Wafanyakazi wanapokuwa na uwezo wa kusungumza na viongozi wao. Mayonza wasi kwa wasi na kuwa na ufanisi. Pili usawa na haki. Wafanyakazi wanapaswa kuwekwa kwa usawa bila kujali jinsia umri au asili yao. Tatu, motisha na tusu. Wafanyikazi wanapohisi kwamba kazi zao zinathaminiwa sana. Wanapata motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Nne, usalama na afya. Mazingira ya kazi yanapaswa kuwa salama kabisa. Tano, kusaidia maendeleo ya kibinafsi. Mazingira ya kazi ni bora yawe nahimiza wafanyikazi kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wao.

Mimi naonga maramoja kwa siku. Umuhimu wa kuonga ni usafi wa mwili. Kuoga maramoja kwa siku husaidia kuondoa uchafu, chashu na mafuta kwenye ngosi. Pili, inaleta afya kwa ngosi. Kuonga husaidia kufungua mapua na kuongeza msunguko wa damu. Tatu, kuepuka uchafu mbaya. Kuonga kila siku husaidia kuondoa harufu mbaya inayoweza kutokea kutokana na chashu. Nne, hufanya hisia kuwa fresh na kupunguza uchovu. Kuoga husaidia kuongeza hali ya kuporesha mood na kufanya mtu kujisikia vizuri. Wakati mwingine, baadhi ya watu huenda kwa muda bila kuoga. Lakini ni muhimu kuoga mara moja kwa siku kwa afya bora.

Nina njia nyingi ambayo natumia kuwasiliana na wenzangu kazi kwanza kupitia email hii ni njia rasmi zaidi ya kuwasiliana hasa kwa maswala muhimu na ya kitaaluma. Pili natumia simu hii ni njia rahisi na haraka ya kuwasiliana hasa pale ambapo mazungumzo ya ana kwa ana hayawezekani. Tatu natumia mikutano ya kijamii. Hii ni njia nzuri ya kujua updates kuhusu kasi na kubadilisha mawazo kamati.

Mimi napenda viatu vya hills Hills ni viatu ambavyo kidole cha juu cha mguu kinacho inuka juu kuliko kisigino cha mguu. Kuna aina tafauti ya hills kama stileto hills hizi ni za juu na nyembamba ziko maarufu kwa kuleta mwonekano wa kuvutia. Pili kuna block hills hizi ni za nene zaidi hivyo ni rahisi kutembea nazo kuliko stileto. Tatu kuna wechi hizi sinatafautiana na kuwa sinasemu ya kisikino inayendelea kwa usawa na inatoa usawa wa siyada wakatu wa kutembe.

Mimi napenda kutumia programu wa winrar mara nyingi. Hii ni moja ya programu maarufu inayotumika kupanga faili na kutengeneza faili saa sipi. Ina uwezo wa kushughulikia aina mbalimbali za format kama zip, rar na nyingine nyingi.